Je, unapenda kuvaa kofia. Naam, mi hupenda kuvaa kofia. Ingawaje kuvaa kofia kuna madhara yake. Mbaya maybe, unaweza kuwa na shida katika kichwa chako. Nywele zinaweza katika. Lakini mimi hupenda kuvaa kofia.

Nyama gani unaye penda zaidi? Mimi hupenda nyama ya mbuzi au ngombe. Manake sili nyama nyeupe. Nyama nyeupe ni kama nyama ya kuku, nyama kama ya ngurue, sipendi nyama kama hizo. Kwa hivyo mi napenda nyama ya ngombe ama ya mbuzi yoyote ile. Iwe imekaangwa, iwe imechomwa, napenda nyama hizo mbili tu.